Ndiyo, napenda sana kuwenda pwani. Pwani inanipa utulivu wa kipekee kwa sababu ya upepo mwanana wa bahari. Sauti ya mawimbi na mandhari nzuri ya mchanga mweupe. Napofika pwani nahisi msongo wa mawazo napungua na akili inatulia. Pia napenda kutembea kando ya bahari, kuogelea na kufurahia vyakula vya baharini. Kwangu pwani ni mahali pa kupumzika, kufurahia maisha na kupata nguvu mpya. Kwa hivyo.

Leo hali ya hewa ni ya wastani. Kuna jua linalochomoza kwa kipindi huku mawingu yakipita angani. Joto sikali sana wala baridi kupita kiasi. Kwa hivyo, ninajisikia uhuru na mwenye nguvu. Kwa sababu ya hali hii ya hewa, nimevaa nguo nyepesi zinazofaa joto na kawaida. Napenda sana hii na hii ya hali ya hewa kwa sababu inaniruhusu kufanya shughuli mbalimbali kwa bila usumbufu. Katika hali kama hii, ningependa kutoka nje kutembea kidogo au kukaa na marafiki nikifurahia mazingira.